Mazoezi ya kila siku ni sehe. Kila siku nina jitahidi kufanya mazoezi ili kuimarisha afya ya mwili na akili. Mazoezi ninayo yafanya mara nyingi ni kukimbia na kwa umbali mfupi. Kufanya mazoezi ya viungo nyumbani kama push ups na sit ups. Na wakati mwingine kutembea ni kwa mwendo wa kasi. Ingawa siendi jim mara kwa mara. Nina amini mazoezi yoyote yanayofanya mwili kusogea ni muhimu. Kwa kawaida nafanya mazoezi mara angalau mara tatu hadi tano kwa wiki. Kutegemea katiba yangu muda ninaopenda zaidi kwa kufanya mazoezi ni asubuhi. Kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nianze siiku nikiwa na hamasa. Pia hunisidia kuwa makini zaidi katika majukumu yangu ya kila siku. Baada ya kufanya mazoezi na hisi furaha utulivu wa mawazo na mwili wangu huishi mwepesi msongo wa mawazo hupungua na usingizi wangu huwa mzuri zaidi. Kwa ujumla mazoezi ya kila siku yame nifundisha nidhamu uvumilivu na umuhimu wa kujijali naamimi kila mtu anapaswa kujumuisha mazoezi katika maisha yake ili ili aishi maisha yenye afya na furaha.

Ndiyo nimewahi kununua tikiti za tukio na uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia sana mara ya kwanza nilinunua tikiti ilikuwa kwa ajili ya tukio na burudani iliyokuwa ikifanyika karibu na nilipoishi ilichagua kununuwa tikiti mapema ili kuepuka msongomano na kuhakikisha napata nafasi nzuri nilnunua tikiti hizo kupitia njia ya mtandao jambo ambalo lilifanya mchakato uwe rahisi na wa haraka baada ya kununua nilipata udhibitisho kupitia ujumbe wa barua pepe, siku ya Tukio, nilifika mapema, nikaonyesha tikiti yangu na nikaingia bila kupitia uzoefu huo, nilijifunza umuhimu wa kupanga mapema na kutumia teknolojia kwa njia sahihi. Kununua tikiti, kulinisaidia kuokoa muda wa kunipa amani ya moyo. Kwa ujumla uzoefu wa kununua tikiti za Tukio ulinifundisha kuwa maandalizi mazuri hufanya tukio lolote kuwa na la kufurahisha zaidi. Ningehamasisha wengine kununua tikiti mapema ili kuepuka usumbufu wa dakika za mwisho.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mpenda sana ni Lebron James. Nimemchagua kwa sababu ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa uwanjani na pia ana nidhamu ya hali ya juu nje ya uwanja Lebron ana nguvu kasi na akili ya mchezo ambayo humfanya awe mchezaji mbora na wa kipekee. Kitu kinachovutia zaidi kwake ni uwezo wake wa kucheza nafasi tofauti na kuwasaidia wenzake. Anaweza kufunga pointi, kutoa pasi nzuri na pia kulinda kwa kufanisi. Nakumbuka mchezo mmoja wa ajabu ambapo aliongoza timu yake kushinda licha walikuwa nyuma kwa pointi kwa pointi nyingi. Uongozi wake na moyo wa kupambana hadi mwisho viliniacha nikiwa na mshangao mkubwa. Nikimwona akicheza nahisi msisimko na motisha hunifanya niamini kwamba kwa bidii nidhamu na kujiamini mtu anaweza kufanikiwa na chochote na katika chochote anachofanya. Kwangu mimi Lebron James si mchezaji bora tu wa mpira wa kikapu bali pia ni mfano wa kuigwa kwa vijana wengi duniani.

Wakati wa likizo nijistawisha kwa kufanya mambo yanayonipa furaha na kusaidia kupumzika kimwili na kiakili. Baada ya kipindi kirefu cha kazi au masomo likizo hunipa nafasi ya kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu. Mojawapo ya njia ninazopenda kujisawawisha ni kusafiri au kutembelea marafiki na ndugu. Pia napenda kutumia muda nyumbani ni ka nikitazama filamu kusikiliza mziki au kusoma vitabu. Wakati mwingine huenda matembezini au hushiriki michezo miepesi kama kuongelea au kuendesha baiskeli. Zaidi ya hayo likizo hunipa muda wa kujitafakari na kupanga malengo mapya na pa napenda kujiandalia ratiba rahisi inayochanganya mapumziko na shughuli zenye maana. Kwa kufanya hivyo, narudi kazini au shuleni nikiwa na nguvu mpya na uweza, mawazo safi na ari ya kwendelea mbele. Kwangu mimi likizo si tu mapumziko bali ni nafasi ya kujitenga upya.